Hapa na hesabu sipendi. Hesabu ni somo ambalo nimelikimbia tangu kipindi cha nyuma. Mimi sifanyi vizuri sana katika masuala ya hesabu. Mara mwingi sana huwa sikubaliani na somo ambalo sijazoea kulipendelea, kwa kifupi silipendi hesabu.

Ushauri ninayoweza kumpa mtu anayeanza kazi ni kwamba ajitahidi uwe na uhusiano mzuri na watu wake wanaomzunguka pale kazini akijaribu wafanya kama wale ndio ndugu zake jamaa wanaweza kushirikiana katika shida na raha lakini pia awe mkweli na muwazi katika kazi zake anazoweza kuzifanya. Asipende kufanya mambo kisirisiri au kinyume na utaratibu.

Ninafanya mazoezi ninasoma vitu mbali mbali vinavyo weza kunifa maarifa ya namna gani naweza nikajitunza mwenyewe natumia vyakula vizuri ambavyo havina sumu au vitu ambavyo vinaweza vikahatarisha afya yangu vyote hivyo ili ni kuweza kutunza mwili wangu na kuweza kujitunza mwenyewe.

Sifa muhimu kwa kiongozi ni ile ya kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi ya leo mazuri. Na yaliyo thabiti bila kuangalia ni nani huyu, ni nani huyu, au bila kuangalia, au bila kuwepo na upendeleo. Huyo ndo kiongozi mzuri mwenye uwezo wa kufanya maamuzi imara na bila kuangalia upendeleo, au bila kufanya upendeleo wa aina yoyote ile.

Hapana siishi nilipozaliwa. Mana mimi nimezaliwa mko mwingine lakin kazi pamoja na kusoma mkoa mwingine mbali kabisa na nilipozaliwa. Ilifanya niishi huku mambo tu ya masomo na kazi ndio mana siishi mahari nilipozaliwa.

Ndiyo, mimi napena kujifunza historia. Maana, historia huwa inatufundisha ni wapi tulipotoka. Ni pia, historia huwa inatupa mwanga na jinsi ni wapi tunakwenda. Historia ya zamani, inaeza ikatusaidia kutatua matatizo ya mbele au matatizo ya jayo. Mimi kwa upande wangu, huwa napenda sana kujifunza historia.

Mimi ninapenda kipindi cha michezo na burudani. Hicho ndicho kipindi ninachokipenda sana, huwa napenda sana kuangalia. Ya michezo na burudani walikuwa wanaonyesha vitu mbalimbali, michezo mbalimbali. Pia huwa napenda kuangalia kipindi cha sanaa. Huwa naangaliaga sana mara moja moja kwenye televisheni.